Uso wake una sura ya kuvutia na yenye upole ana macho makubwa na angavu yanayo onyesha furaha na ukarimu. Nyusi zake zimepangwa vizuri huku pua yake ikiwa ndogo na iliyo nyooka. Midomo yake huwa natabasamu nzuri linalomfanya aonekane mwenye furaha. Mashavu yake laini humfanya aonekane mchangamfu mwenye urafiki na rahisi kuzungumza naye kila wakati.

Ninapanga vitu nyumbani kwa kuvipanga kulingana na matumizi yake nguo huwekwa kwenye kabati vitabu kwenye rafu na vyombo jikoni pia mimi husafisha na kupanga kila siku ili kuepuka fujo vitu vidogo huwekwa kwenye masanduku au vikapu maalum. Kwa njia hii nyumba hubaki safi nadhifu na rahisi kutembea ndani yake.

Neno dawa lina maana mbalimbali kulingana na mahali linapotumika hospitalini dawa ni kitu kinachotumika kutibu au kuzuia ugonjwa mtaani dawa linaweza kumaanisha tiba ya tatizo fulani kama vile dawa ya kienyili pia watu husema dawa kumaanisha suluhisho la tatizo kwa mfano elimu ni dawa ya ujinga kwa hivyo maana yake hutegemea muktadha.

Katika eneo letu, watu huamka mapema kwa sababu ya kazi, biashara, kilimo na majukumu ya familia. Wengine huamka ili kuwapeleka watoto wao shuleni au kuanza safari mapema. Mimi pia huamka mapema hili kujiandaa kwa shughuli za siku kupanga ratiba yangu na kuanza majukumu yangu kwa wakati.

Ninapotuma ujumbe mara nyingi nachanganya Kiswahili na Kiingereza kulingana na mtu ninayezungumza naye, kwa mfano ninaweza nikasema niko njiani nitakupigia later wakati mwingine nachanganya maneno kama meeting, sorry please au ok hii hunifanya niwasiliane kwa urahisi na kwa mtindo wa kawaida hasa ninapozungumza na marafiki.

Kwa maoni yangu kizazi cha sasa kinatofautiana na kizazi cha wazazi wetu kwa sababu wamezoea teknolojia na mawasiliano ya haraka vijana wa sasa wana uhuru zaidi wa kueleza mawazo yao kuchagua kazi na kutafuta ndoto zao wazazi wetu walithamini zaidi mila nidhamu uvumilivu na kuheshimu maamuzi yawazazi katika jamii.